Je unapenda paka au mbwa napenda mbwa kuliko paka kwa sababu mbwa ni mnyama ambaye Analinda. Pia ni mnyama ambaye hana usumbufu. Na sio mwizi mwizi kama paka. Na mbwa anatii unachomuagiza. Na anafuata utakachomuelekeza.

Unapenda chai au kahawa. Napenda chai kwa sababu chai ni nzuri kwa ajili ya vitafuno vya asubui. Lakini kahawa ni nzuri wakati wa jioni. Na wakati unataka kwenda kufanya kazi ambayo inakuwa inafanyika nje ya muda wa kufanya kazi mfano usiku sana. Kahawa husaidiya kupunguza usingizi.

Ni malengo gani unayo kwa kazi yako? Malengo ambayo sina katika kazi yangu. Ni kuifanya kazi izorote. Na malenguwa mboyo sina katika kazi yangu. Ni kuifanya kazi isikue. Na malengo mengine ambayo sina kabisa katika kazi yangu. Ni kuipuuza kazi yangu. Na kufanya mambo mengine. Muda wa kazi ni kufanya kazi. Na muda mwingine ni kufanya mambo mengine, ila kazi kwanza.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi. Mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwezi wa kumi na mbili kwa sababu huo wa mwezi. Ni mwezi ambao tunakutana. Na familia pamoja na ndugu tunasherehekea kwa pamoja. Tunafurahi kwa pamoja. Pia ni mwezi ambao husherehekea sherehe za krismasi na mwaka mpya.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya vitendo. Ndio mafunzo ambayo napenda na ninafurahia. Na pia hunifanya kuwa na ujasili katika kazi. Kwa sababu nafanya kazi ni kijiamini naweza. Na ninafanya kwa umakini ninafanya nikiwa naamini hio kazi ninayoifanya. Itaenda vizuri. Kwa sababu nimejifunza kupitia matendo.

Nguvu zako ni zipi kazini. Nguvu zangu katika kazi ni kuifanya kazi Iwebura Iyonekane iku imara. Na kupitia mimi au kupitia nguvu zangu. Ni kuifanya kazi ikue nakuifanya sehemu yangu ya kazi. Kujurika na zaidi katika sehemu mbari mbari za dunia. Na sehemu mbari mbari katika nchi.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni. Kulingana na taarifa husika si kila maoni nitayasoma ila kulingana na taarifa ndiyo itaniperekea mimi kusoma maoni fulani katika mtandao.

Je, unatoa sadaka au michango? Ndiyo, natoa sadaka au michango. Ili kusaidia au kuendeleza kitu fulani au kusaidia aina ya "grupu" fulani la watu au vitu ili wapate na wao kuishi vizuri au kutimiza malengo fulani.

Mchezaji gani wa michezo? Unayopenda? Mchezaji wa mchezo ninaempenda. Ni mchezaji wa klabu ya yanga. Anayeitwa Mzize. Ni mchezaji ambaye akishika mpira. Katika eneo lake ni lazima afanye kitu. Yani awafurahishe mashabiki kupitia goli atakalofunga.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea. Namba moja unaweza kushiriki ni nchi gani ungependa kuitembelea nchi ambayo ningependa kuitembelea. Ni nchi ya bulgaria. Namba mbili labda unaweza kueleza ni kwa nini. Unaitamani nchi hiyo. Naitamani nchi hiyo kwa sababu ya manthari nzuri. Maeneo ya milima mazuri. Pia anafurahia watu wa huko nahisi ni wacheshi na wakarimu. Namba tatu. Je, unakumbuka fulani kuhusu nchi hiyo ulichokiskia? Kitu nilichokiskia kuhusu nchi hiyo ni miongoni mwa nchi ambayo inataka kujiunga na shengen nchi ambazo ziko kwenye shengen. Namba nne. Ungependa kueleza ni nini ungependa kuona huko. Kitu ambacho ningependa kuona huko ni tamaduni zao na mila zao. Lakini namba tano inasema unahisi nini unapofikiri kuhusu safari yako. Kuhusu safari hiyo. Kitu ninachohisi kuhusu safari hiyo itakuwa ni safari nzuri yenye furaha. Na ni safari ambayo itakua imeibua msisimko. Kwa kufanya safari nyingi zaidi za nje ya nchi.

Jee unavaa saa ndio navaa saa kwa sababu saa inasaidia kuangaria muda na inasaidia kujua muda gani unatakiwa uwe maari gani na muda gani unatakiwa uwe eneo lipi lakini pia saa inafanya mtu awe na mwonekano mzuri.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Nmjuisi ya matunda unayoipenda ni juisi ya embe, juisi ya parachichi. Na juisi ya matikite ambayo imechanganywa na mapashen. Ni juisi ambayo inakuwa na ni aina za juisi ambazo zinakunlwa ladha nzuri sana.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda? Kinywaji cha baridi ninachopenda ni kinywaji aina ya maji maji kaya baridi husaidia kufanya mwili upoe hata kama ulikuwa unasikia joto kali. Pia maji ya baridi ni kinywaji ambacho ni pendwa kwa watu wengi hasa kipindi cha joto kali.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki? Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, hasa kinanda. Kinanda ni chombo ambacho napenda kukipiga kwa sababu. Ni aina ya chombo cha muziki kinachonifariji. Endapo nakuwa na mawazo na nikiwa mwenyewe nyumbani au pia ni kifaa ambacho kinanisaidia. Kujifunza ujuzi mbalimbali katika vyombo vya muziki.

Unapiga picha mara ngapi mimi kawaida upiga picha mara moja kwa wiki kwa sababu kupigia picha si huruka yangu na pia kupiga picha ni hadi nimeona kuna kitu kinafaa kupigwa picha kama kumbu kumbu ndio nitapiga picha.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Nguo hufuriwa mara mbili kwa wiki. Jumatano na Jumamosi. Ndo siku ambazo hufua nguo kwa sababu. Nikiziacha zitakuwa nyingi na zitanishinda kufua. Kwa hiyo hufanya hivo, kufua nguo mara mbili kwa wiki ili kupunguza wingi wa nguo.

Mboga gani unazopenda kula mboga ninazopenda kula. Ni mboga za majani. Mboga kama vile samaki na dagaa. Pamoja na mboga za nyama ni aina ya mboga ambazo napenda kula kwa sababu ni mboga ambazo zinakuwa zina aina mbali mbali za vitamin.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Mimi hata kwa mwaka mzima siwezi kwenda hospitali kama siumwi. Nitaenda hospitali endapo tu najisikia mwili unauma. Au najisikia mwili kunyong'onyea kwa sababu ya ugonjwa. Hiyo ndiyo itakuwa sababu ya kunipeleka mimi hospitali. Vinginevyo, siwezi kwenda hospitali hata mwaka ukiisha.

Eleza hali ya hewa hewa. Namba moja Labla nijua, mawingu au mvua. Hali ya hewa ya leo nijua. Namba mbili. Unajisikiaje kuhusu joto au baridi. Haa kujisikia. Unajisikia vibaya katika hali ya joto. Lakini pia baridi ni sari ambayo inapelekea mtu kuvaa masweta ili kujikinga baridi hiyo. Namba tatu. Umevaa nini kwa sababu ya hali ya hewa. Ni mevaa suruali na shati tu. Kwa sababu ya hali ya hewa ya leo. Namba nne je unapenda aina hii ya hali ya hewa. Hapa na hali ya hewa ya juakari. Ni inasababisha mwiri kuwa na jasho. Pia inasababisha vumbi lakini namba tano inasema unataka kufanya nini katika hali hii ya hewa. Kitu nachotaka kufanya katika hali hii ya hewa ni kupata maji ya baridi au juisi ya baridi na kukaa sehemu ambayo haina juakali.